Ninahitaji kwenda sokoni. Je, ninaorodha yangu. Hebu niangalie. Unga, sukari, mafuta ya kupikia, na sabuni. Nimeandika yote. Ninahitaji pia kununua mboga, vitu nguu, na nyanya. Beiza vitu zimepanda sana wiki hii. Labda nitumie pesa kwa akili. Je, nikanunue kwa wingi au kidogo kidogo. Kwa wingi ninafuuza idi. Lakini pesa sasa ni chache. Nadhani nitanunua vitu muhimu tu leo. Nitarudi wikiijayo na mengine duka lile kubwa linapunguzo leo nitakwenda huko.